Kinywaji cha baridi ambacho nakipenda ni maji ya baridi. Au wakati mwingine pia naweza nikapata juisi. Napenda maji kwa sababu inaweza kusaidia kukata kiu pale unapokuwa na kiu kikali kipendi cha joto. Na pia napenda kunywa juisi mfano juisi ya maembe au juisi ya machungwa. Juisi hizi zinafurahisha, zinapendeza mdomoni, na pia zinavirutubisho, zinaeza kukupa vitamini, mwilini Hivo ukinywa juisi hiyo, unasikia vizuri, hata pale unapokuwa na kiu, inaeza kukatwa kwa muda huo huo bila kusubiri muda mrefu Napenda kunywa kinywaaji hicho, kipindi cha joto au pali napokuwa na marafiki zangu Tunapokuwa tumeenda kusherekea sehemu au kutembelea sehemu yoyote ile Napendelea sana kunywa kinyoajiicho Haidha juisi au maji ya barili.

Pale ninapopata wasaa, wa kuwa nyumbani na nikiwa na furaha, basi naweza nikafanya mambo mengi, inategemea na siku hiyo ikoje. Kitu cha kwanza naweza nikajumuika na familia na kuweza kupika chakula ambacho familia inweza kufurahia mfano, wali, na samaki au ugali na nyama ya kuku au ya ng'ombe. Hivo tunaweza kukaa pamoja na kuweza kula kwa furaha na upendo. Kitu kingine ambacho naweza nikafanya ni tunaweza tukakaa hapa moja kama familia. Tuweze kuangalia kipindi au tamthilia katika televisheni. Hiyo inaweza kutusaidia, kuweza kujumuika, kuweza kukaa hapa moja, kucheka na kufurahi. Pia inajenga upendo kati yetu sisi kama familia. Napenda kufanya mambo hayo kwa sababu yanatuunganisha pamoje. Kingine zaidi ninachoweza kukifanya pia naweza tukafunga safari kuenda sehemu mbalimbali ili tuweze kuona mazingira tofauti. Hii pia inaweza kutusaidia kuweza kujua sehemu nyingi, kuweza kufungua ufahamu kwa kuweza kuona maeneo tofauti na tamaduni zao pamoja na mazingira yaliyo tofauti na ya nyumbani. Basi vitu hivi vinaweza kutupa furaha na ninafurahia sana kuifanya.

Kwa upande wa kuweza kuangalia nyota ni kitu ambacho sijaweza kujaribu. Na siwezi kusema ya kwamba napenda kuangalia nyota kwa sababu yale majibu ambayo mtu anaweza ya kapata yanaweza yakagofya. Mtu anaweza akakuambia kitu kuhusu nyota yako hadi ukaweza kuugopa. Kwa hivyo mimi sipendi kuangalia nyota bali naacha maisha yaweze kwenda kama yalivyopangwa na mungu.

Nchi ambayo ningeweza kupenda kuitembelea ya kwanza ipo apa Afrika ambayo ni Afrika kusini. Napenda sana kupata nafasi ya kuweza kutembelea nchi hii kwa sababu ni nchi ambayo imekua sana kiuchumi kisiasa pamoja ni kiteknolojia ukilinganisha na nchi zingine zozote zilizopo katika bala la Afrika. Nchi hii pia ina tamaduni nyingi na historia nyingi ya mambo ambayo yaliweza kutokea zamani na wakaweza kuzitunza hau kuzifadhi historia hizo kwa umakini zahidi bila kuficha chochote. Pia nchi hii bado imepata bahati ya kuweza kuwa na watu weusi pamoja na watu weupe ambao wanaishi pamoja Kwa hiyo ni nchi ambao imeweza kubeba historia nyingi na pia imeweza kubeba uchumi uliokua kwa kasi sana Afrika pamoja na miundo mbinu ambayo inafuraisha sana mazingira ya nchi hiyo yanafuraisha, yanapendeza na kuna vitu vingi sana ya kuweza kujifunza pale nitakapopata nafasi ya kuweza kutembelea nchi hiyo. Pia nchi hiyo imeweza kutoa kiongozi ambaye aliweza kuteseka na kufungwa kwa mda mrefu kiongozi ambaye anajulikana kama Nelson Mandela. Hivyo, nikipa kuweza kupata nafasi ya kuenda kutembelea nchi hiyo, nitaweza kujifunza istoria zaidi ya kiongozi huyo shupavu aliyewai kutokea. Pia ningeweza kupenda kuona tamaduni zao, jinsi wanavyoeza kufanya mambo yao, na jinsi wanavyoeza kuishi. Ningependa kujifunza jinsi gani waliweza kukua kiuchumi na mambo gani waliweza kutekeleza hambayo nchi zingine za Afrika zimeshindwa kutekeleza na kueza kuchukua nafasi kama waliopata wao. Nikifikiria safari hiyo ya kwenda Afrika kusini basi mimi usikia furaha mno na kuweza kunipa motisha ya kuweza kukusanya pesa kwa bidii ili niweze kupata nafasi ya kuweza kukanyaga nchi hiyo.

Kuhusu kuwa na ndege wa kufuga nyumbani kusema ukweli hapana. Sina ndege wa kufuga nyumbani. Na hii inatokana na ratiba kali ya kazi ambayo ninayo. Haiwezi kuniruhusu kuwa na muda wakueza kuangalia mnyama huyo wakueza kufugwa nyumbani. Pia nafasi ya eneo nilalohishi ni dogo sana ambalo haliwezi kuruhusu kueza kufuga ndege yoyote pale nyumbani. Kwa sababu ndege wanaitaji nafasi ya kuweza kutembea au kukaa vizuri. Na kama nafasi yaitoshi, inakuwa unawanyima uhuru wawo wakweza kuhishi vizuri. Na pia muda awezi kurusu kwa sababu uwa nipo kazini kwanzia muanzo wa wiki adi muisho wa wiki. Kwa hivyo, ndege hao awateweza kupata matunzo yanayofaa pale ambapo nitaweza kuwafuga nyumbani.

Sherehe yangu ya kupendwa sana au sherehe ya kupendeza sana ni msimu wa Christmasi na mwaka mpya. Ni sherehe ambazo nazipenda kwa sababu ni sherehe kubwa ambazo zinasherehekewa duniani kote. Hivyo, watu wengi huweza kujitokeza na kuweza kupata nafasi ya kupumzika kutoka kazini ili kuweza kusherehekea msimu huo. Kipindi cha msimu wa sikukuu za krismasi na mwaka mpya, basi tunaweza kukutana ndugu, jamaa, rafiki, tulio kuwa tumepotezana kwa kipindi kirefu kulingana na mazingira tofauti tulio kueponayo kama ya kueza kuwa kazini, wengine shuleni pamoja na mazingira mengine. Hivyo tunaweza kujikusanya pamoja na kuweza kusherehekea msimu huo. Ni sherehe ambazo zinapendwa sana kwa sababu pia tunaweza kupeana zawadi na pia tunaweza kujumuika na kucheka na kufurahi kuweza kubadilishana mawazo.

Malengo na kazi yangu nina malengo makubwa na nina malengo mengi. Malengo ya kwanza ni kuanza kuweza kukua kisaikolojia. Hii itaweza kunisaidia kuweza kutoka hatua moja au nyingine ya jinsi ninavyoweza kutoa huduma kwa wateja pamoja na wafanyakazi wenzangu. Malengo ya pili na kazi yangu ni kuweza kujiongeza kielimu, hii itaweza kunisaidia kuwa na upana au uelewa zaidi ya kazi ninayoweza kuifanya hivyo niweze kuifanya kiurahisi au niweze kuwafundisha wengine na kuweza kujifundisha mambo ya ziada. Lengo la tatu ni kuweza kutoka hatua moja kuenda nyingine Labda kuweza kubadilisha mazingira ya kazi kulingana na yale masomo ambayo ningeweza kuyapata na hii itaweza kunisaidia kuweza kujumuika na watu wengine mbali mbali, waliopo katika kitengo hicho au waliopo katika kitengo kilichopo juu yangu. Hii itaweza kunifundisha mambo mengi ambayo yataweza kunisaidia mimi binafsi katika safari yangu ya kazi hii ambayo naweza kufanya na itaweza kunitoa kutoka hatua moja kuenda hatua nyingine.

Pale ninapoweza kupata nafasi ya kuwa na muda waziada na kuweza kukaa na familia yangu basi napenda kufanya vitu tofauti ili tuweze kufurahia kipindi hicho na wakati huo. Kitu chakwanza kabisa ninachoweza kufanya ni kuweza kupika chakula kizuri ambacho familia yangu inafurahia na kukipenda kama ugali na nyama au wali na samaki pamoja na kuku na kuweza kutengeneza juisi na vitafuno vya aina tofauti tofauti. Hiyo inaweza kutusaidia kukaa chini na kula pamoja na kufurahia. Kitu kingine ambacho naweza kusema, naweza kupenda ni kifanya nikiwa na familia yangu, basi ni kuweza kuangalia tamthilia au sinema zozote ambazo zinaweza kuonyeshwa katika runinga. Kitu hicho, kinaweza kutusaidia kama familia, kuweza kujua mambo yanayoweza kutokea hapo nje na kuweza kujifunza vitu vingi. Kitu hicho huweza kusaidia familia yetu na tunapenda sana kukifanya pale ninapokuwa na muda. Napendelea tufanye hivyo kama tupo pamoja kama familia ili tuweze kujifunza kwa pamoja. Jambo lingine tena ninaloweza kupenda kufanya nikiwa na familia yangu pale ninapokuwa na muda basi nikuweza kupata na fasi ya kutembelea sehemu tofauti. Hii inaweza kutusaidia kuweza kubadilisha mazingira, kuweza kujua mazingira ya tofauti na yale tunayoishi, jinsi gani watu wingine wanaweza kuishi na jinsi gani mazingira tofauti yanaweza kutufanya, tujihisi, kimwili, kiakili. Mambo hayo tunaweza kuyafanya, pale ninapokuwa na muda na familia yangu. Kitu kingine pia ni nachoweza kufanya ni kuweza kutembelea, ndugu, jamaa na marafiki, hii inaweza kutupa kutuunganisha pamoja na watu ambao hatuwezi kuonana nao kila siku. Kwa hivo pia nikipata muda naweza kutumia nafasi hiyo kuweza kutembelea, ndugu, jamaa na marafiki ambao wanaishi mbali na sisi. Kitu kingine pia ni kuweza kutembelea sehemu za ibada, hiyo inaweza kutusaidia, kutukuza kiimani kama familia, tunaweza kuenda kanisani, na kuweza kusikiliza mahubiri, na kuweza kuomba, ili mungu aweze kutusaidia sisi kama familia, tuweze kuishi vizuri, kwa amani na upendo. Haya ni mambo ambayo napenda kuyafanya, pale ninapokuwa na muda na familia yangu na ni kitu ambacho tunafurahia sana.

Uzoefu wa kushangaza ambao nimewai kupata. Kwa kweli labda ni uzoefu wa kuweza kujifundisha jinsi ya kuhudumia wateja. Nikitu ambacho nilikuwa sikijui, lakini nilipoenda shule au nakusoma kwenye mitandao, pamoja pia nakutembelea sehemu zingine tofauti za kutoa huduma, niliweza kujifundisha uzoefu huo. Kwa sababu hapo awali nilikuwa ni mtu wa haiba na aibu sikuweza kufanya jambo hilo au kuweza kuongea na watu kwa ujasiri. Lakini pale nilipoweza kujifundisha na kuenda kutembelea semu nyingine nikaona jinsi watu wanaweza kufanya jambo hilo bila kushurutishwa au bila kuwa kutumia nguvu yoyote. Ni kitu cha kushangaza kwa sababu mimi mwenye niliweza kujifunza na nikaona sio ngumu na kwanzia siku hiyo adi sasa ni kitu ambacho nimeweza kukijua kukifanya.

Kuna njia nyingi za kueza kushulikia makosa kazini. Njia ya kwanza ni kueza kurekebisha kosa hilo kwa njia ya yote hili. Kwa sababu kosa likisha fanyika, lazima irekebishwe ili lisiweze kuendelea kuleta hasara katika kampuni. Anjia nyingine ambao nashugulikia kupale makosa ya napofanyika ni kuomba msamaa kwa yule ambao nakuwa ni meweza kumkosea ili isiweze kuleta tofauti yoyote. Anjia ya tatu ni kuweza kuomba msaada ya jinsi gani mtu anaeza kurekebisha kosa ambalo limefanyika ili lisiweze kujirudia tena. Kwa sababu mtu anaeza akawa amefanya kosa kwa kukusudia ama kwa kutokukusudia. Na pale ambapo ulifanya kosa kwa kutokujua, basi ukirekebishwa na ukielekezwa kosa hilo halitowai kujirudia tena.

Kuhusu ufugaji wa mnyama, sijawai kufuga mnyama wa aina yeyote ile. Na hii inatokana na mazingira ninayoweza kuishi na kazi ninazoweza kufanya. Cha kwanza ni mazingira. Mazingira yangu ni madogo sana ambayo hayawezi kumruhusu mtu kuweza kufuga mnyama wa aina yoyote ile. Kwa sababu mnyama anahitaji uhuru wa kueza kutembea au wa kueza kufanya mambo yake kwa kupata nafasi mzuri. Na nafasi hiyo kwa upande wangu haipo kwa sababu mazingira tunayoishi ni mazingira madogo. Hivo hayaruhusu kuweka mnyama. Kitu cha pili ni muda wa kueza kumwangalia mnyama huyo. Muda huo ninakuwa sina kwa sababu mara nyingi mimi huweza kutoka na kuenda kazini na pamoja na familia kila mtu huwa ameenda kufanya mambo yake Kwa hivyo hatuna nafasi ya kuweza kumwangalia mnyama Kitu cha tatu mnyama anahitaji matunzo ya hali ya juu Kwa hivyo kiwango chetu cha fedha hakiwezi kuruhusu sisi kuweza kuwa na mnyama Kwa sababu hatutaweza kumnunulia chakula, madawa, pamoja na vitu vingine muhimu, anavoweza kuhitaji Kitu chingine ni pia wanyama wengine wanakuwa na madhara na hivyo tunaepusha kuweza kuleta madhara kwa watu wanaweza kutuzunguka Mfano unaweza kafuga mnyama kama mbwa na bahati mbaya anaweza akamuaribu mtu au wanaweza akamuuma mtu Hivyo kuleta changamoto katika maisha ya mtumu huyo Tunashindwa kueka mnyama huyo ili isije ikaleta matatizo kati yetu na watu wanaotuzunguka Tunatengeneza mazingira mazuri ya kuweza kuishi na majirani kwa upendo na amani hivo kutokuweka wanyama pia inafanya kutokuleta taaruki au bugutha kwa watu ambao wanatuzunguka.

Mimi napendelea kunyoa kuliko kuvaa ndevu kwa sababu pale mtu anapunyua, anakuwa mtanashati, anapendeza na pia kuvutia sana mbele za watu. Mtu anapokuwa na ndevu, basi anashindwa kutoa matunzo, kuna wale wanaoshindwa kutoa matunzo ya kutosha, hivyo ndevu hizo huweza kuonekana vibaya au kuonekana kutokuwa nadhifu mbele za watu. Lakini pale unaponyoa hata unashindwa kuweka vitu vibaya, unaonekana mtanashati mbele za watu. Kwa hivyo, ningependa watu waweze kunyoa ndevu kuliko kuweza kuzifuga. Kwa sababu, wakiweza kuzinyoa wanakuwa na muonekano mzuri mbele za watu. Na pia inawarahisishia kuweza kufanya mambo kwa haraka bila kuweza kuangalia kitu ambacho kinaweza kufanya kuchukua muda wao mwingi kujitayarisha.

Nimeweza kupata bahati ya kuweza kutembelea ziwa pamoja na mto. Ziwa ambalo niliweza kutembelea ni ziwa Victoria. Ni ziwa ambalo ni kubwa sana na lina maji masafi. Nilipoweza kutembelea ziwa hilo. Niliweza kujionea mambo mbalimbali yanayoweza kutokea katika ziwa hilo. Ikiwemo uvuvi. Hapo niliweza kuona wavuvi aina tofauti tofauti wakiweza kuvua samaki wa aina mbali mbali. Niliweza kusimama sehemu hiyo ili niweze kujionea aina ya samaki na yale mambo ambayo yanaweza kutokea pale katika ziwa. Na pia niliweza kununua samaki hao ili kuwapeleka nyumbani pamoja na kusherehekea na familia. Pale nilipoweza kutembelea ziwa Victoria pia, ilikuwa ni ufukweni, hivo tuliweza kupata nasaha na nafasi ya kuweza kukaa kupigwa upepo na pia tuliweza kuogelea katika ziwa hilo. Ni jambo ambalo liliweza kunifurahisha kwa sababu niliweza kuona maji mengi kwa wakati mmoja. Mito pia nayo nimeweza kutembelea mito kwa sababu hata pale nyumbani mazingira yanayotuzunguka ni mito. Na hapo ndio tunapoweza kuenda kufanya mambo mengi ya nyumbani kama kuweza kufua, kuchota maji, kuweza kuosha vyombo na mambo mengine kadhalika. Pia tulipokuwa watoto, tulikuwa tunaenda katika mto ili kuweza kuogelea. Ni mambo ambayo yaliweza kututengenezea kumbu kumbu kubwa na urafiki na wale watu ambao tuliweza kukuwa nao kwa kipindi hicho. Kwani pale ndio tulikuwa tunaweza kukutana, kuenda kucheza, pamoja na kuchota maji na kufanya mambo mengine yote, yanayohitajika kufanyika nyumbani kwa kutumia maji. Mto pia ilikuwa inaweza kutofautisha au kugawa sehemu mbili kijiji kimoja na kijiji kingine. Kwa hivyo ilikuwa rahisi sana kuenda mtoni, pale unapotaka kuenda sehemu moja au nyingine. Kuna mito mbali mbali, kuna mito ambayo ni mikubwa na mito ambayo ni midogo. Na yote nimeweza kubahatika, kuweza kuiona kwa kutembea sehemu tofauti, kuweza kujionea mito hiyo. Na pia tumeweza kufanya mambo tofauti kwa kuweza kutembelea sehemu hizo.

Ushauri ambao ningeweza kupenda kumpa mtu mwingine ni ya kwamba kila mtu aishi maisha yake bila kujichunga sana au bila kujithibiti sana kwa sababu haya maisha ndiyo tumekuja mara ya kwanza, hakuna aliyekuja mara mbili ili kuweza kusema hivi ndio maisha yanatakiwa kuhishi. Kwa hivo pale unapofata nafasi ya kuweza kuishi maisha yako, kuweza kujaribu vitu vipya au kuweza kupata kitu kipya katika nafasi uliokuwepo nayo, basi wewe ishi maisha yako. Hiyo itakusaidia kuweza kusikia vizuri, kuweza kufanya makosa na kuweza kujirekebisha. Kwa sababu pale unapoishi kwa woga wa kutokufanya makosa, basi unashundwa kueza kujifunza kitu kipia, ambacho kinaweza kuwa kizuri hau kinaweza kuwa kibaya. Kwa hivyo, nigeweza kumshauri mtu aweze kuishi maisha yake bila kuangalia watu wengine wanasema nini. Unaweza ukaskiliza mawazo ya watu, lakini mwisho wa siku maamuzi ni yako wewe binafsi kuweza kutengeneza maisha ambayo unayataka. Kwa hivyo, ishi maisha yako wewe mwenyewe jinsi unavyotaka na utakuja kupambana na yale ambayo yatakuja kufanyika. Yanaweza yakawa mazuri, ukajifunza kutoka hapo, au yanaweza pia yakawa mabaya na pia ukapata somo kutoka hapo.

Sifa muhimu ya kiongozi mzuri ni kiongozi ambaye anaishi kwa matendo ambayo ni mazuri. Mfano kama kiongozi anaongelea kuhusu rushwa, basi awe mfano wa mtu ambaye hapokei au hatoi rushwa. Kiongozi muhimu na mwenye sifa nzuri ni kiongozi yule ambaye anaishi kwa mfano. Yaani yeye anaweza kufanya jambo ambalo ni nzuri ili aweze kuigwa na jamii. Pamoja na watu wanaomzunguka. Mtu anayifanya hivyo basi anakua mfano mzuri na hawezi kutoa amri bali ataweza kufanya mambo hayo ilikuonyesha mfano mzuri. Kwa wananchi wake au wale watu ambao anaweza kuongoza. Mtu wakiweza kuwa nasifa hizi, basi anaonekana kuwa kiongozi mzuri na mtiifu na mwenye madili. Kuweza kufanya vitu kwa mfano. Asiwe kiongozi ambaye anaongoza, bali awe ni kiongozi ambaye anatenda.

Mara nyingi mimi hupenda kuandika kwa sababu pale ambapo unaweza kuandika unakuwa umeweka kumbukumbu na kuweza kuzihifadhi ili iweze kukusaidia kuzirudia pale baadaye ambapo utakuwa unakabiliana na jambo hilo ambalo limeweza kutokea kwa wakati huu. Kwa sababu tunajua matukio yanaweza kujirudia, hivyo ukiweza kuandika chini, utarudia tu ili uweze kujua jinsi gani uliweza kulitatua.

Swali linauliza je nimewahi kujifunza kupigia gitaa? Sijawahi kujifunza kupigia gitaa kwa sababu mazingira ambayo nipo sijaweza kupata mtu wa kuweza kunifundisha. Lakini ni kitu ambacho ningeweza kutaka kujifunza pale ambapo nikiweza kupata nafasi hiyo. Nitaweza kujaribu kutafuta akademia au shule ambayo inaweza kufundisha kuhusu upigaji wa vyombo vya muziki ili niweze kujifunza gitaa pamoja na vyombo vingine tofauti. Nikiweza kupata nafasi hiyo nitafurahi sana kwa sababu ni moja ya malengo yangu ya kuweza kujifundisha vyombo hivyo vya muziki. Na pale nitakapoweza kupata nafasi hiyo, nitaongeza ujuzi kwa yale mambo mengine ambayo naweza nikayajua. Na nadhani kupitia njia hiyo naweza nikabadilisha hata kazi ninaweza kufanya ili niweze kuwa mwanamuziki.

Wazo zuri ambalo ninalo kwa siku ya leo ni kuweza kufanya kazi kwa bidii, kuweza kutia nguvu kwa hii kazi ambayo naweza kufanya ili niweze kupata matenda zaidi. Ni kuweza kuongeza nguvu na muda ya kuweza kufanya kazi nyingi zaidi ili niweze kupata matunda zaidi ukilinganisha na siku nyingine zozote zile.

Mikutano ambayo naweza kuipenda ni mikutano ambayo inaweza kutukutanisha pamoja. Tunaweza kukutana sehemu ili tuweze kujadiliana au kueza kuongea na kueza kubadilishana mawazo. Hii ndo haina mikutano ambayo naweza kuipenda. Pia mikutano mingine ambayo naweza kuipenda ni mikutano ambayo tunaweza kukutana kupitia njia mitandao hayi digitali. Hii naweza kukusaidia kuweza kufanya mkutano mahali popote pale, hata ukiwa nyumbani, bora una interneti au mtandawo kutosha, hivo unaweza mkafanya mkutano mahali popote pale. Mikutano hiyo uweza kunifuraisha kwa sababu uitaji kuenda sehemu au uitaji kuweka nguvu ya ziada katika muonekano kwa sababu ni kitu ambacho kinaweza kufanyika kupitia mtandawo wa kijami. Hivo inakua raisi na inachukua mda mfupi mkutano huo kueza kuhisha.

Ndiyo, napenda kupigia chombo cha muziki na ningeweza kupata nafasi ya kuweza kupiga gitaa. Pale nitakapoweza kupata nafasi ya kujifundisha kupigia chombo hicho, basi nitaweza kufurahi sana kwa sababu nitaweza kuimba nyimbo ninazozipenda kupitia chombo hicho.

Naweza kupata habari kwa njia tofauti. Mfano ni kuweza kusoma magazeti pamoja na makala. Hii naweza kusoma kupitia kwenye mtandao au kwa njia tu ya kawaida ya kuweza kwenda kununua gazeti na kuweza kujisomea. Hapo naweza nikapata habari, tofauti zilizoweza kuandikwa. Za kitaifa, kimataifa, michezo pamoja na siasa na muziki. Njia ya pili ambayo naweza kupata habari, ni kuweza kuingia katika mtandao wa kijamii, mfano Facebook, Twitter, Instagram au TikTok na pale naweza kupata habari mbali mbali. Hiyo pia inaweza kunisaidia kuweza kupata makala ya kitaifa, kimataifa, michezo, pamoja na maelezo mengine yoyote ambayo yanayoweza kuwa yameandikwa. Njia ya tatu ambayo naweza nikapata habari ni kuweza kuongea na watu, pale tunapoweza kukutana, tunabadilishana mawazo na kupitia njia hiyo, basi naweza kupata habari ya yale mambo ambayo yameweza kutokea. Njia hizo ndio ambazo naweza kuzitumia ni za uhakika za kuweza kupata habari kwangu.

Ninaweza kuhifadhi data yangu, kupitia njia ya simu, kwa kutumia application tofauti, ambazo zimeweza kuwekwa. Hii inaweza kunisaidia kuwa na usalama, kwa sababu lazima uweke na neno la siri, ili uweze kupata data hizo. Kwa hivyo kama mtu hana neno hilo la siri, au namba ya siri, nainakuwa sio rahisi kuweza kupata data zako.

Mimi huweza kulala kwa masaa nane au tisa kwa siku kwa kawaida. Nikiweza kulala kwa masaa hayo nane au tisa huwa napata muda mzuri wa kuweza kupumzika akili pamoja na mwili. Hii na nisaidia pale ninapoamka asubuhi huwa sihisi ya kwamba nimechoka na naweza kuwa na siku mzuri ambayo ni yenye bidii na yenye kutoa matunda mengi kwa sababu niliweza kupata muda mzuri wa kuweza kupumzika. Na pia kiafya inashauriwa mtu aweze kulala masaa saba au nane kila siku ili mwili pamoja na akili viweze kupumzika vizuri.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia, kwa sababu inafanya muonekano wako uboreke zaidi, hasa kipindi cha wikendi, pale ambapo unakua umevaa nguo, ambazo si rasmi, ambazo sio za kazi. Kofia inakupa mwonekano mwingine mzuri, ukilinganisha na kuweza kukaa hivyo. Pia pale naweza kupenda kuvaa kofia pale kunapokuwa na jua kali, hivyo inaweza kuzuia mionzi ya jua, kuweza kufikia uso wangu na kuweza kunisaidia kutokuwa na mabaka ambayo yamesababishwa na jua kali.

Kitu cha kwanza ninachoweza kufanya ili kuweza kujiandaa na mkutano ni kuweza kusoma ziada kuhusu mambo yatakayokuwa yanaweza kujadiliwa kipindi hicho cha mkutano. Hivyo ni kiweza kusoma ziada, hii itaweza kunisaidia, kuweza kuwa na ufahamu mzuri wa yale mambo ambayo tutakuwa tunaweza kuongelelea katika mkutano na kuweza kuuliza maswali sahihi kupitia mkutano huo. Kitu cha pili ninachoweza kufanya ni kuweza kuamka mapema na kuweza kujiandaa kwa wakati ili nisiweze kuchelewa katika mkutano huo. Kitu cha tatu ninachoweza kukifanya ni kuweza kufika katika eneo la mkutano kwa wakati ambao ni sahihi, kuweza kukaa chini na kuweza kungojea mkutano uweze kuanza. Kwa sababu inakua sio vizuri kuweza kuchelewa katika mkutano pale ambapo unakua umeanza, unakuwa unaleta bughudha kwa wale watu ambao waliweza kufika mapema.

Ndiyo, nimewai kuenda kwenye maonyesho ya sanaa na ilikuwa ni sanaa ya uchekeshaji. Niliweza kukata tikiti yangu kwa wakati ili niweze kuenda kujionyea jinsi wasanii wanaweza kufanya sana hiyo ya uchekeshaji. Ni jambi ambalo niliweza kufurahia sana kwa sababu wasani hao waliweza kueka ubunifu mwingi sana katika kazi hao na hivo kuweza kutufurahisha sisi tulio kuwepo ukumbini kueza kuona mambo ambayo walikuwa wanayafanya.

Ndio, napenda mauwa. Mauwa ni kitu ambacho ni mimea ambayo inafurahisha sana. Pale unapoweza kuletewa, au pale ambapo unaweza kuipanda kwenye bustani. Hii lueta picha nzuri na kutengeneza mandhari manzuri ya kufurahisha macho. Na pia arufu yake inaweza kufurahisha sana. Hivyo napendelea mauwa.

Mkate ninaoweza kuupenda ni mkate ambao umeweza kutengenezwa na unga wa ngano pamoja na maziwa, sukari, chumvi na mayai. Mkate huu unajulikana kama mkate wa maji ni mkate mzuri sana na ni rahisi kutengeneza hauchukui hata dakika thelathini. Naupenda sana kwa sababu ni mtamu na ni rahisi kutengeneza hata ukiwa nyumbani.

Napendelea tisheti ukilinganisha na shati kwa sababu ni raisi sana kufua tisheti na tisheti pia inaendana na nguo tofauti. Unaezo kavaa tisheti na sketi, ukavaa tisheti pamoja na suruali, au ukavaa tisheti na gauni. Hivyo inakuwa ni vazi ambalo unqezo kavaa nayo vitu vingi na ni raisi sana kulipata, kulifuwla na pamoja na matunzo.

Napendelea kusoma vitabu vya historia kwa sababu kupitia vitabu hivi tunaweza kujifunza yale mambo yaliyoweza kufanyika hapo awali tulipokuwa hatujazaliwa. Inaweza kubeba historia ya vitu ambavo hatukuweza kuvijua. Hivyo, pale unapoweza kusoma vitabu hivyo unaweza kujifunza mambo mengi yaliyoweza kutokea kwa muda huo na ili uweze kubeba historia hiyo kwa vizazi vijavyo.

Ndiyo, napenda kuifathi vitu vya thamani kwa sababu vitu hivyo vinaweza vimekuwa vimebeba umuhimu sana katika maisha yangu. Na hivyo nikiweza kuvihifathi, vinaweza kunipa kumbukumbu nzuri, na pale napotaka kuhitaji kuviona, basi ni rahisi kuweza kuvipata kwa ili simu ambapo niliweza kuviifathi na kuweza kuviangalia ili kuweza kurudisha kumbu kumbu hizo.

Ningeweza sana niweze kupata nafasi ya kuweza kufika mbali katika kazi yangu na ili niweze kufanya hivyo basi nitaitaji kueka nguvu, juhudi na bidii ili niweze kufanya mambo ambayo yataweza kuniwezesha kufikisha malengo yangu kufika mbali. Mojawapo ni kueza kusoma masomo ya ziada ili kueza kuongeza ujuzi katika kazi ambayo ninafanya kwa wakati huu.

Mwezi wa kumi na mbili au msimu wa disemba ni mwezi ambao unapendwa zaidi na kila mtu kwa sababu kipindi hicho ndo huwa tunaweza kupata likizo ndefu ambayo inayoweza kutufanya kuenda kujumuika na watu tuwapendao ambao hatujaweza kuonana kwa muda mrefu. Na pia ni kipindi ambacho tunaweza kusherehekea msimu wa krismasi, hivo wakristo wote duniani wanajumuika kuweza kusherekea kuzaliwa kwa mwokozi yesu. Na pia kupitia msimu huo wa disemba, tunaweza kuvuka mwaka, kutoka mwaka mmoja hadi kwenda mwaka mwingine. Hivo inaweza kutusaidia kueza kubadilisha malengo na kueza kubadilisha umri pamoja na vitu vingine tofauti. Kwa hiyo mwezi wa kumi na mbili au msimu wa disemba ni mwezi ambao unapendwa sana kuliko miezi mingine yoyote.

Naweza kushugulikia muda kazini vizuri kwa kuweza kuandika chini ratiba au vitu ambavo nahitajika kufanya. Kwa kuweza kufanya hivyo, naweza kuchukua muda mfupi sana kwa kuweza kufanya mambo hayo kwa sababu tayari ya meshaweza kuandikwa chini ni kuweza kupitia ili nisiweze kupoteza muda mwingi.

Msimu wa mwaka unaopendwa zaidi ni msimu wa krismasi pamoja na mwaka mpya. Msimu huu huweza kutokea kipindi cha mwisho wa mwakani ambao ni mwezi wa disemba. Kipindi hiki unapata likizo kuweza kuwa ndefu, watoto kuweza kufunga shule mapema na pia kazi kuweza kufungwa mapema. Msimu huo unaweza kutusaidia kuweza kukusanyika ili kuweza kufurahi pamoja na familia na pia tunaweza kuvuka mwaka na kuweza kuingia mwaka mwingine.

Najilinda kutokana na vitisho vya mtandaoni kwa njia tofauti. Njia ya kwanza ni kuweka neno la siri katika mitandao yangu au kuweka password katika mitandao yangu. Kwa hivyo pale popote ninapohitaji kuingia, lazima niliweke neno hilo la siri. Eee kitu kingine ambacho kinanifanya nijilinde kutoka vitisho vya mtandao ni kutokuweka maelezo yangu binafsi katika mitandao ya kijamii.Bali naweza kuweka maelezo ya kawaida ambayo nina uhakika hayataleta madhara kwangu au kuleta taharuki kwa mtu mwingine yoyote yule ambae anaweza kuniletea vitisho.

Mchezo ambao ningeweza kupenda kujaribu ni mchezo wa mpira wa kikapu. Ni mchezo ambao nahupenda sana lakini unatumia nguvu nyingi sana kwa sababu unahitaji mtu aweze kufanya hesabu za kutosha na uweze kuwa na mbio. Ni mchezo ambao pia unahitaji mtu ambaye ni mrefu lakini mimi ni mfupi hivyo siwezi kucheza mchezo huo. Lakini ni mchezo ambao ningeweza kutaka kujaribu ili na mimi niweze kufurahi.

Wakati wa msimu wa baridi, basi mimi huweza kuvaa nguo ambazo ni za joto. Nguo hizo zinakuwa ni nzito sana na pia inaweza kusaidia kupunguza baridi na kuleta joto mwilini. Pia msimu wa baridi huwa tunapenda kunywa wa vitu vya moto, mfano chai, kahawa, pamoja na maji ya moto. Hii inaweza kusaidia, kuweza kupunguza baridi mwilini.

Njia ambayo mimi uweza kutumia kupumzika ni kueza kutembea katika mandari yenye miti pamoja na maua. Njia hii inaweza kunisaidia kueza kuona maua haya au miti hii na kueza kujisikia vizuri. Kwa sababu pale ninapoweza kupigua na upepo au kweza kusikia harufu ya maua basi akili uweza kutulia na napata pumziko.

Njia ninazotumia ili kupunguza matumizi ya plastiki. Njia ya kwanza, nipale ninapoenda kufanya manunuzi sokoni au dukani. Basi mimi huweza kuhakikisha. Nimebeba kikapu au begi ili niweze kuweka manunuzi yangu katika kikapu au begi ambalo ninakuwa nimeweza kubeba. Na pia naweza kununua vitu kupitia chupa ambazo niza glasi ukilinganisha na plastiki. Hiyo inaweza kunisaidia kupunguza matumizi ya plastiki katika mazingira ambayo yananizunguka. Njia ya tatu ni pale ni napoweza kuwa na plastiki, basi mimi huweza kuzikusanya na kuziweka katika mfuko maalumu au katika sehemu maalumu ili viweze kuchukuliwa na viweze kupelekwa kiwandani kuwashwa ili viweze kurudiwa tena.

Mziki ambao napenda, napenda kusikiliza muziki wa bongo, pamoja na reggae. Muziki wa bongo ni mziki ambao umeweza kubeba tamaduni ya Afrika mashariki kwa sababu unaweza kuimbwa kwa lugha ya kiswahili. Na lugha ya kiswaili ni lugha ambayo inatumika katika nchi za Afrika mashariki kama Kenya, Uganda na Tanzania pamoja na Rwanda na Burundi. Muziki wa bongo umeweza kubeba tamaduni nyingi sana na umeweza kuongelea mambo tofauti ikiwemo kiuchumi, siyasa, mahusiano, pamoja na mambo mengine tofauti. Kwa hivo ni muziki ambao ni rahisi kuelewa na unaweza kuusikiliza wakati wowote ule Muziki mwngine ambao naweza kupenda ni mziki wa reggae na mwimbaji wangu mpendwa sana ni Lucky Dube. Aliweza kuimba muziki wa reggae wenye ujumbe mzito mzuri ambao bado umeweza kubebwa kutoka kizazi kimoja au kizazi kingine. Muziki wa reggae aliweza kuzungumzia kuhusu ukatili ambao unaweza kufanywa na serikali Ukatili ambao unaweza kufanywa na watu wenye kipato kikubwa maisha mabaya ambayo watu wanaeza kuishi katika bara la Afrika na mambo mengine tofauti kwa hiyo ni muziki ambao unaweza kufundisha Unaweza kutoa elimu na pia wakati huo huo unaweza kuburudisha pale ninapoweza kusikia mwimbaji wangu Lucky Dube au mwimbaji yoyote ambaye anaweza kuimba bongo Basi mimi huweza kujisikia furaha sana kwa sababu ni kitu ambacho naweza kukipenda.Napenda kusikiliza muziki pale ambapo nakuwa nina muda au pale ambapo akili huwa na mambo mengi na pale ninapotaka kujituliza Basi naweza kusikiliza muziki kwa kipindi hicho ni kitu ambacho nakipenda sana na ni kitu ambacho na furahia sana kusikiliza Kwa hivyo, hiyo ndo miziki ambayo naipenda.

Kitu ambacho kinaweza kunifanya nicheke ni pale mtu anapoweza kuongea au kufanya jambo ambalo sio la kawaida. Linaweza likawa ni jambo la kituko au linaweza likawa ni jambo ambalo amelifanya bila kujua na nikitu ambacho sio cha kawaida.

Timu yangu nayoipenda ya mpira wa miguu ni timu ya gormahia kwa sababu ni timu ambayo inapatikana katika nchi yetu ya Kenya na ina mashabiki wengi sana. Mwanzilishi wake iliweza kuanza hapa Kenya na imeweza kukuza vipaji vingi sana kitaifa na kimataifa. Kwa sababu mimi siwezi kucheza mpira wa miguu, hivyo naweza kushabikia timu hiyo. Nilianza kupenda timu hiyo toka nipo mdogo kwa sababu nimekua na nikiweza kuiona. Mchezo ambao niliweza kushangaza kupitia timu hiyo ni juzi walipoweza kushinda na kuweza kufunga mabao matatu kwa sifuri pale walipokua wanacheza na timu ya FC Leopards katika uwanja wa mchezo wa nyayo. Mchezaji ambaye anaweza kumpenda katika timu hii anaitwa Olunga kwa sababu anacheza vizuri na anajua kutoa ushirikiano katika timu yake ili waweze kufunga magoli mengi. Pale timu hii inaposhinda basi nahisi vizuri kwa sababu hata wale wanaoshabikia timu hii huweza kusherekea kwa furaha na kuweza kunipa burudani.

Pale ninapoweza kupata mapumziko ya mchana, basi mimi huweza kuchukua muda huo, kupitia kurasa mbili au tatu za kitabu ambacho naweza kukisoma kwa wakati huo. Hiyo inaweza kunipa wakati mzuri wakuweza kuendeleza hali yangu ya usomaji ambao nimeweza kujiwekea. Pia naweza kutumia muda huo ya mapumziko ya mchana kuweza kupata chakula cha mchana pamoja na wafanya kazi wenzangu ambao tupo pamoja.

Shughuli zangu za kipindi au msimu wa mvua huwa zipo kidogo sana kwa sababu mambo mengi hayawezi kufanyika wakati mvua inaweza kunyesha. Anapenda msimu wa mvua kwa sababu muda huwa mwingi tunatumika kufanya mapumziko au tunatumia kufanya kazi nyingi tukiwa nyumbani au ofisini bila kuenda sehemu zingine tufauti. Mvua inaponyesha basi Hali ya hewa huwa ni baridi Kwa hivyo naweza kufurahia kipindi hicho Kwa sababu naweza kupata nafasi ya kunywa kahawa nyingi, pamoja na chai.

Jukumu ninalopenda zaidi kazini, ni la kuweza kuhudumia wateja moja kwa moja. Kwa sababu naweza kupata nafasi ya kuweza kuongea nao ili na wao waweze kuniambia zile shida wanazoweza kukabiliana nazo. Pale nina kueza kutatua matatizo yao basi mimi huweza kufurahi na hilo ni jukumu ambalo nalipenda sana kazini.